Kwa maoni yangu kama mwananchi bora sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu. Kiongozi anapaswa kwa mwaminifu kusikiliza mwanainchi na kutanguliza maslahi ya watu kuliko ya binafsi. Pia awe na huruma uajibikaji katika jambo ambalo anapaswa kufanya na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Si kwa maneno tu bali kwa matendo. Kiongozi wa aina hii hujenga imani na mandeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hivyo mimi napenda. Kiongozi ambayo ana uadilifu wake unaendana na maneno yake ila si kwa maneno bali kwa matendo na pia mienendo yake yawe sawa kulingana na mahitaji ya wanainchi wenzake.

Napenda zaidi majira ya baridi ya wastani. Si baridi kali sana. Ni wakati ambao hali ya hewa inakuwa tulivu. Jua sio kali na mtu anajisikia huru kufanya kazi au kupumzika bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kukaa na watu. Kunywa chai moto na kufurahia mazungumzo ya polepole. Majira hayo hunipa utulivu na muda wa kutafakari maisha kidogo kwa hali ambavyo ndivyo. Kwa hivyo mimi hupenda wajira ya wastani si baridi kali sana.

Napenda zaidi msimu wa joto la wastani. Ni wakati ambapo siku zinakua angavu. Nafanya shughuli zangu kwa urahisi na hali ya hewa hunichoshi sana. Pia hunipa nafasi ya kutoka, kukutana na watu na kufurahia maisha ya kwa ujumla. Mimi hupenda msimu wa joto la wastani kwa sababu linalipa fursa mingi sana kupatana na watu na kujua hali yao zaidi. Pia huniwezesha kufanya kazi langu la nyumbani na pia la kazini kwa urahisi. Kwa hivyo, joto la wastani hunipa nafasi mingi ya kuendeleza maisha yangu katika hali yangu ya kila siku.

Naenda maktabani mara moja au mara mbili kwa wiki napenda sana utulivu wa maktaba harufu ya vitabu ukimya wake na nafasi ya kujikita kwenye kusoma bila usumbufu. Wakati mwingine naenda kutafuta kitabu kipya wakati mwingine kusoma au kuwacha mawazo yazame kwenye kurasa. Kusoma hunipa amani na kuniongeza maarifa. Kwa kweli, kuenda maktabani kwangu ni zaidi ya kusoma tu. Ni mahali pa kupumzikia akili nikifikiri najitenga na kelele za nchi. Simu, kelele za watu na haraka za maisha nakaa kimya, nachagua kitabu kinacho nivutia na kuanza safari mpya kuipitia maandishi. Napenda kusoma riwaya vitabu vya kujikuza na wakati mwingine vitabu vya historia au maarifa ya jumla. Kila kitu huniongeza kitu fikra mpya msamiati au mtazamo tofauti wa maisha. Maktaba hunijenga nidhamu ya kusoma mara kwa mara na kunifanya nijelewe kama ninakua kiakili polepole lakini uhakika.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa ambayo ya menijenga kama mfanyikazi na kama mtu binafsi, si yote yalikuja kwa urahisi, lakini kila moja ilinifundisha kitumuhimu. Nimefanikiwa kuboresha utendaji wangu kazini, nilipo anza kulikuwa na mambo mengi ya kujifunza, taratibu nidhamu ya muda, na kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa bidii na kujifunza kutokana na makosa, niliweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kwa urahisi na kwa kujiamini. Nimepata kutambuliwa na wakubwa wangu, kwa juhudi na uwajibikaji. Kuna nyakati nililikabithiwa na majukumu magumu hao. Nyo majukumu jambo lililo ni lililonionyesha kuwa wanaimani na uwezo wangu. Kutambuliwa huku ni kulinipa motisha ya kufanya kazi zaidi. Pia nimefanikiwa kukuza ujuzi wangu wa kazi iwe ni mawasiliano bora na wenzangu kupanga muda vizuri au kutatua matatizo kwa busara.

Ndio, napenda kuimba si kwa sababu nina sauti ya kipekee sana bali kwa sababu kuimba hunifanya nijisikie huru wa mwepesi moyoni kuimba kwangu mara nyingi hutokea wakati niko pekee yangu au nikiwa mahali najisikia salama nikiwa nyumbani wakati nafanya kazi ndogo ndogo au nikisafisha najikuta nikiimba bila hata kupanga. Muziki unapocheza sauti hutoka yenyewe. Ni kama njia ya kutoa mawazo na hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno ya kawaida. Pia napenda kuimba kwa sababu hunipunguzia msongo wa mawazo. Nikichoka au nikiwa na mawazo mengi kuimba hunisaidia kutulia. Wakati mwingine nikiimba wimbo ninaopenda. Nakumbuka mtu fulani, shule, familia au wakati mzuri uliopita. Na hilo hunifanya nitabasamu.

Kazini nimewai kufanya makosa ya kawaida ya kikazi. Na kila moja limekua somo muimu kwangu kama mfanyi kazi. Moja ya makosa niliwai kufanya ni kuto kuto kupanga muda vizuri. Kulikuwa na nyakati nilichukua majukumu mengi kwa wakati moja, nikithani nitaweza kumaliza haraka, lakini nikachikuta nikichelewa haoni nikifanya kazi kwa presha. Hilo lilini fundisha umuimu wa kupanga vipaumbele. Kugawanya kazi hatua kwa hatua, na kuomba msaada, mapema, inapo itajika. Nimewahi kufanya makosa ya mawasiliano wakati mwingine sikueleza maelekezo kikamilifu au sikutoa taarifa kwa uwazi kwa wenzangu. Jambo lililosababisha mkanganyiko mdogo kazini. Kutokana na hilo nilijifunza kuuliza maswali kabla ya kuanza kazi na kuhakikisha kila mtu yuko kwenye uelewa mmoja.

Simu yangu naitumia zaidi kama sanaa ya mawasiliano, taarifa na urahisi wa maisha ya kila siku. Siyo tu kifaa cha kupiga simu. Imekua simu muhimu ya shughuli zangu za kawaida. Naitumia sana kwa mawasiliano kupitia simu ya programu kama wozapu au ujumbe ya kawaida mawasiliano na familia marafiki na wakati mwingine maswala ya kazi. Inanisaidia kubaki karibu na watu wangu hata tukiwa mbali. Simu yangu ni chanzo kikubwa cha taarifa. Na itumia kusoma habari. Kujifunza mambo mapya mtandaoni. Na kutafuta majibu ya maswali mbali mbali. Iwe ni kutafuta maarifa ya kazi afya au mambo ya kawaida ya maisha. Simu inani inanirahisisha kupata taarifa kwa haraka. Simu inanisaidia katika kupanga maisha kuweka kumbukumbu kalenda vikumbusho na hata malipo ya huduma za mtandaoni. Inaniwezesha kuwa na mpangilio mzuri na kuokoa muda.

Kazini ninacho chukulao udhaifu wangu kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Si kama kitu cha kunikatisha tamaa. Kila mfanyakazi ana udhaifu wake, kilicho muhimu ni jinsi unavyoukabili. Ninajitambua. Ninajitahidi kuwa mkweli kama mwenyewe kuhusu mambo ambayo zifanye vizuri au yanayonichukua muda mrefu kuyamudu. Kujitambua hunisaidia kuepuka kujilaumu kupitia kiasi na badala yake kuanza kutafuta suluhisho. Najifunza na kujeleza. Nikigundua nina udhaifu fulani iwe ni katika ujuzi wa kiteknolojia mawasiliana au usimamizi wa muda natafuta njia ya kujifunza zaidi.